Ndio nimewahi kusafiri kwa ndege mara moja nilipokuwa nikielekea Nairobi kwa ajili ya kazi. Ilikuwa mara yangu ya kwanza kupanda ndege na nilihisi mchanganyiko wa hofu na furaha. Baada ya hapo niliweza pia kupanda ndege kuenda Dubai kwa ajili ya biashara. Nilikuwa naenda Dubai kuangalia bithaa kadhaa, nilizotumwa na mteja. Niliweza kufika dubai kutua na nikaweza kufanya ibiashara ile na kurudi nchini Kenya.